Ndio napenda kuogelea, hasa ninapopata nafasi. Kuogelea hunipa mchanganyiko mzuri wa burudani na mazoezi ya mwili. Kunanisaidia kuimarisha misuli, kuboresha pumzi na pia kupunguza msongo wa mawazo. Ukiwa majini, mwili unahisi mwepesi na akili inakua tulivu. Pia napenda kuogelea kwa sababu ni mazoezi ya siyochosha viungo. Hata kama mtu amechoka au anamaumivu madogo ya mwili kuogelea humsaidia bila kumuumiza. Zaidi ya hilo nishughuli ya kufurahisha iwe ni baharini, ziwani au kwenye bwawa. Ingawa siogelei kila mara, kila ni napopata nafasi ya kufanya hiyo hufanya nijisikie mchangamfu, mwenye nguvu na mwenye furaha. Ni moja ya njia bora sana ya kujitunza kiafya na kisaikolojia.